Wakati wa mapunziko kazini, mimi napenda kutulia na kuenda kuongea na wenzangu kazini. Haidi kuweza kujua nini wanapitia. Na pia kushirikiana katika mambo mbili ama matatu juu kuongea mambo ya siasa, kuongea mambo ya spoti kadhaa kadhaa kama vile mpira. Kwa hivyo, napenda tu kushiriki na wenzangu na kuongea zaidi.

Mfumo ambao naipenda kwenye simu ningesema Android, kwa sababu ni mfumo ambao unaitumika zaidi duniani kwenye chapaa kama vile Samsung, Xiaomi, ata pia Google, unajulikana sana sana kwa uhuru wa kubadilisha, unaweza kupata habari zaidi kupitia tovuti za Android.